Ningependa kujifunza ala ya muziki, hasaa gitaa au piano. Ningefurahia kujifunza kwa sababu kunanisaidia kueleza hisia, kupunguza msongo wa mawazo na kuunganisha watu kupitia muziki. Pia ningependa kujifunza lugha mpya kama kihispania au kifaransa. Ili niweze kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa dunia.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nilifanya kwa sababu inaleta hisia ya kuridhika na kunifanya nihisi kuwa na mchango kwa jamii. Kwa mfano kusaidia watoto au vijana katika masomo kushiriki shughuli za usafi na wa mazingira au upandaji miti. Kusaidia watu wenye mahitaji maalum au wazee. Nili jitolea kwa njia yangu ya kujifunza huruma kushirikiana na watu na kurudisha mema kwa jami.

Napenda kwenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi, sio kila wiki, lakini mara kwa mara ili nijiburudishe na kujiondoa kwenye ratiba ya kawaida. Napenda zaidi kwenda na marafiki au familia, kuangalia filamu mpia au zile zenye ujumbe mzuri, kuchagua muda ambao sinema haina kelele nyingi. Kwangu, kwenda sinema ni kama zawadi ndogo ya kuchipumzisha bada ya kazi au wiki enye shuguli nyingi.

Nafuatilia timu ya mpira ya wa mguuu, ndiyo Manchester United, navutiwa na yo kwa historia yake mashabiki wengi na mechi zake zenye hisi ya nyingi. Pia hufuatilia timu ya taifa hasa wakati wa mashindano makubwa, wakati mwingine timu nyingine kulingana na mtindo wa uchezaji na wachezaji.